Ndiyo, napenda chakula kitamu, napenda vyakula vingi, ikiwemo wali, samaki, wali, maharage, ugali. Ugali napenda sana na nyama za kukaanga. Kwa sababu, chakula hivyo vinanisaidia kujenga mwili wangu.

Binafsi mimi muda wangu mpumziko ya mchana napenda sana kulala kwa sababu ninaamini katika akili na maarifa. Ninaamini akili ambayo inatulia na inapumzika ndiyo ambayo inaweza kuleta maendeleo makubwa hasa katika ufanyaji kazi.

Mimi napenda kufuatilia timu zetu za nyumbani, napenda timu kama vile Simba, napenda kama vile Yanga, lakini pia napenda kuangalia mpira wa miguu, napenda kuangalia hata mpira wa kikapo.

Katika chumba mimi napenda sana na ninavutiwa narangiya nyeupe au kahawia au kijivu. Kwa sababu nirangi ambazo binafsi naona zimetulia, zinaleta utulivu katika chumba lakini pia zinaakisi vizuri.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza historia kwa sababu ndani ya historia ninaweza kujua ni nini na ni jambo gani ambalo limeweza kutokea katika nchi yangu, miaka, iliyopita na ni kipi najifunza kupitia hiyo historia.

Ndiyo, ninafahamu majirani zangu. Majirani zangu ni watu mbalimbali. Nimezungukwa na majirani wa kiume, pamoja na majirani wa kike. Majirani wananisaidia kuishi vizuri katika maisha yangu ya kila siku. Lakini pia, wananisaidia kuweza kumudu mahitaji yangu. Kwa sababu tunaishi kwa upendo na mapenzi.

Mara nyingi nikiwa weekend, ninapenda kufanya kazi mbalimbali za nyumbani, lakini pia napenda kumalizia zile kazi ambazo, ndani ya wiki nzima nilishindwa kuzikamilisha. Kama vile labda kusoma kitabu kurejelea malengo yangu ya wiki nzima.

Ndio, ninafanya kazi ya kushirikiana na wengine kwa sababu, unaposhirikiana na wengine katika kazi au sehemu nyingine yeyote, kwanza unaleta urahisishaji katika kufanya hiyo kazi lakini pia, unasababisha kuleta upendo, maelewano.

Ninapenda sana kucheza na watu mbalimbali, nikiwa nyumbani, wadogo zangu, wazazi wangu, familia yangu. Ndiyo, ninapenda kucheza mara nyingi na watu wanaonizunguka au watu wangu wa karibu.

Wakati wa furaha ninapenda kujifurahisha kwa kula chakula kizuri sana sehemu nzuri lakini pia ninapokua na furaha ninapenda kuenda sehemu ambayo ni nzuri sana.

Hapana, mimi sipendi hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu kama vile zenye kutisha, zenye kuogofya, ambazo hazinipi mafunzo mazuri. Hapana, hizo sizipendi. Ninapenda hadithi ambazo zina nifunza, zinanifurahisha na kunichekesha.

Mafanikio binafsi ambayo nayathamini kazini ni kuhakikisha kwamba ninafanya kazi kwa ushirikiano. Lakini pia nahakikisha kwamba nina amani nikiwa kazini ambayo itachochea ufanyaji wangu wa kazi.

Mchezo ambao ninaupenda katika Olympic ninapenda mchezo wa kukimbia. Huo ni mchezo ambao ninaufurahia na ninaupenda. Ni mchezo ambao unaongeza afya yangu ya kujiamini. Lakini ni mchezo ambao ninavutiwa na wachezaji wenzake.

Hapana, sijawai kuenda kwenye tamasha la muziki, wowote, tangu kuzaliwa kwangu. Ninapenda kusikiliza muziki kwenye simu, kwenye kifaa cha mpakato, tv mpakato, lakini sijawai kuenda kwenye tamasha la muziki lolote.

Ninapenda sana kutumia muda wangu na familia yangu na hasa ninatumia muda wangu kupika, kusimamia watoto wangu kazi zao za mashuleni na kufanya kazi zingine ambazo zinaweza kutueka pa moja.

Mazingira ya kazi ambayo ninayoyapendelea ni mazingira ambayo ni masafi, ni mazingira tulivu, ni mazingira ambayo niko mwenyewe, ndiyo ambayo ninapenda. Kwa sababu ninapokuwa mwenyewe, ninaweza kufanya kazi nyingi kwa kati mmoja na nikaweza kuzimaliza.

Rangi ambayo ninavutiwa nayo na ninaiona ni rangi ya kahawia. Hii ni rangi ambayo nayovutiwa nayo. Nina vitu vingi ambavyo ninamiliki vyenye rangi hiyo kama vile makochi, kabati, mazulia, masofa.

Nina andaa ripoti za kazi kila siku asubuhi. Nina andaa ripoti za kazi na kuweza kumtumia msimamizi wangu kwa kuhakikisha kwamba. Bidhaa zote ziko salama kwa kuhakikisha kwamba. Bidhaa zote za jana zimewekwa katika kitabu cha kumbukumbu.

Chumba changu chakulala ni kikubwa, ni chumba ambacho kinavutia sana, ni chumba ambacho kinakitanda, na kipo dirishani, ni chumba ambacho kinahewa, kinamadirisha makubwa, na pia kinamapazia ambayo makubwa.

Kiongozi muhimu, sifa muhimu kwa kiongozi mzuri, ni pamoja na usawa, ni pamoja na kujipenda, ni pamoja na kuamini kwamba kila kitu kinaweza kurahisisha chini ya uongozi wake.

Nino langu siri ninalihifadhi salama katika vitabu vyangu vya kumbukumbu. Hapo ndo nina ambapo ninaweka taarifa zangu nisehemu ambayo ninauwezo wa kuweka siyo tu neno siri lakini pia hata nyaraka zangu za maswala yangu ya kiundani.

Mafanikio ambao nimeyapata nikiwa kazini, kwanza kabisa ni kuweza kujismamia, kuweza kujitambua, lakini pia nimeyapata kuweza kujitegemea mwenyewe kiuchumi, kingine kuweza kuwasaidia familia yangu, watu wangu wa karibu.

Wafanya kazi wapya, ninawakaribisha kwanza kwa upendo ilikuwafanya wa amini kwamba, hii ni sehemu sahihi ya kufanya kazi. Lakini pia ninajitahidi kuwapa kazi ndogo ndogo ambazo zinanza kuwajenga taratibu taratibu kabla hawajafikia kazi kubwa zaidi.

Katika jamii yangu, ninashiriki kwa njia mbalimbali. Kwanza kwa kuhakikisha ninahudhuria katika kila sherehe au katika kila misiba ambayo inatokea katika jamii. Lakini pia ninashirikiana na wenzangu kuhakikisha tuna upendo. Tuna jumuia mbalimbali za upendo.

Ninapenda wanyama wambugani, wanyama kama vile swara, wanyama kama vile twiga, hao ndiowanyama ambao navutiwa nao. Twiga anavutia kutokana na urefu wake, tembo anavutia kutokana na umbo lake la unene, hao ndio wanyama nawapenda.

Mimi ninapenda sanaa ya uigizaji. Kwa sabu ninaamini kwamba nina kipawa au kipaji cha uigizaji. Ninapoigiza, ninatoa elimu yangu kwa njia ya kuonekana. Tofautisha na elimu ya mziki. Kwa hiyo ninapoigiza, ninatoa uhusika wangu.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama. Nimewai kufuga paka nyumbani kwangu. Na siyo tu mmoja bali ni paka wengine nimewai kuwafuga. Kwa hiyo mnyama ambaye nimewai kufuga na nitaendelea kumfuga ni paka.

Ndiyo, ninatazama video mtandaoni. Mtandaoni ni sehemu tu ya kutazama video mbali mbali. Zinaweza za kuelimisha, za kuhuzunisha. Nyingine zinaweza za kukatisha tamaa. Lakini video nyingi sana ambazo nina zitizama ni za mtandaoni.

Mfereji ambao ninaufuatilia katika TV ni mfereji wa kombolela. Huu ni mfereji ambao unaonyesha maisha hii ya mtanzania, maisha ya kiswahili, maisha ya kikenya, maisha ambayo yanaizunguka jamii zote za kiafrika.

Hapana, sina ndege wa kufuga nyumbani. Kwa sababu bado sijaamua na wala sijatilia mkazo namna ya kuweza kufuga ndege nyumbani. Lakini naamini ni jambo zuri na ni kubwa ambalo unaweza ukalifanya. Ni jambo kubwa na zuri sana. Asante.

Mimi ninapenda kulala mapema, tofautisha na kuamka na jua. Ninapolala mapema ninaipumzisha akili yangu na kuiandaa vizuri, katika kufanya maamuzi yangu ya kesho. Na katika kuweza kufanya mpangilio wangu wa siku zote.

Kinywaji cha baridi ambacho ninakipenda, napenda soda. Soda napenda. Na hasa soda ya Coca-Cola. Hii ni soda ambayo inanipa msisimuko katika unywaji. Na hasa katika kipindi cha jua.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Hii ni njia ambayo siku hizi inatumika sana. Iwe katika vyombo vya kidigitali kama vile simu. Iwe katika kusajilia namba za vidole. Kusajilia namba za simu katika mabenki.

Kitendo ambacho cha wema nilichowahi kufanya ni kitendo cha kuweza kumsaidia mama mja mzito alikuwa anataka kujifungua. Na mimi nilikuwa najua namna ya kumsaidia mtu ambaye anataka kunjifungua.

Kipawa ambacho sina ni kipawa cha kuchora. Hicho ni kipawa ambacho sina kabisa na ambacho sijajaliwa kuwa nacho. Ila naamini mimi nina kipawa cha uigizaji. Kipawa cha uigizaji kwa sababu naamini uigizaji ni tasnia kubwa sana.

Hapana, mimi si mpenzi sana wa kusikiliza redio. Bali, ninapenda kuangalia TV. Yani, sina sana na wala sijawai kukaa sana katika kusikiliza redio. Japo kuwa redio inatoa taarifa nzuli na kuhamasisha jamii, lakini mimi hapana.

Hapana, sina kumbu kumbu yoyote ya kutisha. Maisha yangu ni baraka, maisha yangu ni amani. Maisha yangu yametawaliwa na kila jambo kubwa zuri lenye kufurahisha na kunihamasisha kuendelea katika hatua nyingine. Sina kumbu kumbu yoyote ya utotoni au ya ukubwani ya kutisha.

Hapana, nisingependa kurudi katika ujana wangu kwa sababu huu ni umri ambao kwa sasa ninaupenda sana. Ni umri ambao nimekua nao, umeniinua, umenifanya nijitambuwe, nijielewe.

Ili kujifunza, nina hakikisha kwanza. Ninapitia katika tovuti mbali mbali za watu wambao wanakitu kikubwa ninachokitaka. Kama ninataka maswala wekezaji, nitahakikisha napitia katika kurasa mbali mbali za watu wanao ongelea uwekezaji. Kama nina taka mpira, nitahakikisha napita katika sehemu hizo.

Chumba ninachokipenda nyumbani, ninapenda sana chumbani kwangu. Kwasabu kwanza, nina kitanda kizuri, na kikubwa, ninakabati kubwa, nina madirisha makubwa yenye kuingiza hewa. Ni chumba ambacho ninajihisi, nikiingia, kina nisaidia kutuliza akili.

Napenda sana kulima bustani na nanatamani siku moja nikija kumiliki nyumba yangu kubwa niweke bustani nzuri, na ya kisasa ya chakula, na maua. Ndani humo nataka nieke kila kitu ikiwemo mboga mboga, matunda na hata maua.

Sherehe yangu wa kupendezwa ni siku ya ndoa yangu. Siku ya ndoa yangu ni siku ambayo ni ya baraka, ni ya amani, ni ya furaha. Ni siku ambayo naamini itazidi kuzidisha uwepo wangu mkubwa hapa duniani. Siku ya ndowa yangu.

Ninapokuwa na wakati wa wasiwasi, ninahakikisha kwanza nakaa peke yangu, hili kupata utulivu wa ilo jambo linalotia wasiwasi. Lakini pili ninaakikisha kwamba, ninajikumbusha, mimi sio mtu wa kwanza ambaye ninapitia hicho kipili cha wasiwasi.

Mahali pa ibada ninaenda mara moja kwa wiki. Mahali pa ibada ninaamini ni mahali salama ambayo waumini tunakutana kwa ajili ya lengo la kumwabudu Mola wetu ambaye ametuumba. Kwa iyo mimi ninaenda mara moja kwa siku.

Ninapendelea sana chakula chenye radha ya nazi. Ni chakula kitamu. Nazi ni kitu ambacho kina uungiwa katika chakula. Kinaweza kuungiwa katika samaki, katika wali, katika maharage, katika mchuzi. Kwa iyo kinaleta ratha nzu.

Ninapenda sana mvua na vipindi vyote vya mvua ninatumia kukaa ndani mvua inaleta hewa nzuri sana lakini pia mvua inaweza sana kufanya watu watulia katika sehemu moja tofautisha na sehemu zingine ambazo zinakuwa na jua.

Mtaa wangu, ninapenda sana barabara. Katika kitu ambacho ninakipenda katika mtaa wangu ni barabara. Katika mtaa wangu kuna barabara kubwa sana ya lami ambayo imepita kati kati ya mtaa. Barabara hii inaweka ustadi wa mwonekano baina ya nyumba na nyumba baina ya mtaa na mtaa.

Chakula ambacho nakura sana maranyingi mchana ni chipsi. Kwa sababu hiki ni chakula ambacho ni cha haraka, ni chakula ambacho hakiitaji, maandalizi makubwa. Ukitofautisha na chakula vyingine kama vile wali, kama vile maharage na vyakula vingine.

Ninapenda sana kuenda madukani siku ya Jumamosi. Ni siku ambayo hua sinanga mambo mengi ya kikazi, yani sina majukumu ya kikazi, sina vitu vingi vinavyonizonga. Kwa hiyo siku ambayo napenda kuenda madukani ni Jumamosi.

Ninapokuwa na barafiki zangu, ninapenda sana kucheza mambo mbali mbali au kufanya mambo mbali mbali. Kama vile kupika, kufua, kuosha vyombo au labda kuenda kutembelea sehemu mbali mbali za vivutio. Kama vile mbuga za wanyama.

Ndio, mimi natumia teknolojia ya sauti. Sauti inaweza kutumika kufikisha ujumbe kutoka sehemu moja, mpaka sehemu nyingine. Kuleta ujumbe wa kuhamasisha, kuburudisha, kuelimisha.

Ninatumia muda mrefu sana mtandaoni kwa siku. Lakini muda huo mrefu ninautumia mitandaoni. Ninatumia kujifunza, kujielimisha, kujifundisha. Ninatumia namna ya kujifunza kupata pesa mitandaoni. Kupitia njia mbalimbali za kihalali.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa namna mbali mbali. Kwanza kabisa ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kujumuika na familia yangu, kula chakula pamoja, kuhakikisha tunakaa katika familia, kwa upendo, amani, maelewano.

Njia ya usafiri ninaotumia kila siku ni daladala na mara nyingine natumia pikipiki. Njia hizi kwangu ni rahisi sana kwa sababu zinanirahisisha na njia ambazo zimeenea sehemu mbali mbali ya mji. Njia ya daladala pamoja na pikipiki au boda boda.

Ndiyo, ninapenda kuoga maji ya moto na mara nyingi natumia maji ya moto. Maji ya moto ninapo oga najihisi vizuri na huwa najiona kawaida sana kwa sababu maji ya moto ni mazuri.

Njira ninayoyapenda katika kati ya kiangazi, masika au vuli, mimi napenda kipindi cha kiangazi jua. Ni kipinde ambacho biashara naona inakua vizuri, watu wamenishuulisha katika biashara zao bali mbali.

Ili kuanza mradi mpya wa kazi, kwanza inahitajika uwe na mtaji wa hiyo kazi mpya. Lakini pia uwe na wazo sahihi la hilo kazi. Uhakikisho unavitendea kazi vya hiyo kazi unayohitaji. Lakini pia uwe na maarifa ya kuto.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi napendelea kuomba ruhusa ya kupumzika nyumbani. Ninapumzika nyumbani. Nikiona kitu kizito katika kazini kwangu, siwezi kukirekebisha, au ninahitaji muda zaida wa kuitafakari, huwa napumzika kwanza.

Chakula ambacho napenda sana kula wakati wa jioni ni wali. Wali uwe na maharagwe, wali uwe na samaki, wali uwe na ndizi, wali uwe na chochote. Kwa sababu wali ni chakula kirahisi na haraka kukianda. Kwa hivyo napedelea wali hata na matunda.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma. Ngoma ni utararibu mzuri sana. Unaweza ukawa wa kiasili au wa kijadi. Lakini binafsi ninapendelea. Na ninajihisi vizuri ninapocheza ngoma. Ngoma za kijadi, ngoma za kikabila.

Ndiyo ninapenda kuimba. Japo sina uwakika kama nina uwezo mzuri zaidi wa kuimba. Lakini ninapenda kuimba. Kuimba ni njia bora na ni nzuri ya kutoa taarifa, kutoa ujumbe. Ujumbe huo unaweza ukawa wa kuhuzunisha wa kufra.

Ndio ninapenda asali. Tangu nikiwa mtoto nina kumbukumbu nzuri kwamba babangu alikua ananiletea asali. Ninapenda sana asali. Ninaweza nikaeka asali katika mkate. Ninaweza nikaeka asali katika mboga. Napenda asali.

Sikukuu, huwa napenda kusherekea na familia yangu. Huwa tunajumuika kwa pamoja. Watu mbalimbali ndani ya familia ambao hatujakutana muda mrefu. Kwahyo tunakutana kwa mapenzi, upendo, ushirikiano, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, tunacheza pamoja.

Juisi ya matunda ambayo n naipenda, napenda sana embe. Juisi nyenye embe ikiwa na mchanganyiko mbali mbali, kama vile carrot, passion, parachichi, ndimu, tangawizi, lakini napenda juisi ya embe.

Ndiyo, nimeshai kufanya kazi ya kujitolea. Nilishai kufanya kazi ya kufundisha shule ya sekondari, somo la kiswahiri. Nishai kujifunza kujitolea katika sehemu hiyo. Nilijifunza kujitolea kufondesha somu la kiswahiri.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu, baba na mama, majirani na watu wengine. Mahusiano yetu ni mazuri, ambao mausiano hayo yamezungukwa na heshima, busara, mawasiliano mema, amani, furaha, kila mara tunapowasiliana.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli. Nishawahi mara nyingi sana kuendesha baiskeli. Na ninapenda kuendesha baiskeli. Tofauti na vitu vingine, vifaa vya moto vingine, kama vile gari, lakini napenda kuendesha baiskeli.

Ninapiga picha mara tatu, kwa wiki inategemea lakini ninapenda sana kupiga picha mara tatu kutegemea na tukio au kitu au jambo ninalolitaka. Ninapigapicha maratatu.

Ninapendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti. Habari mtandaoni tumerahisishiwa. Ukiweza tu kueka bando lako la mtandao husika, unaweza kupata habari zaidi. Tofauti na gazeti.

Ninapenda harufu zaidi ya manukato kuliko ya chakula au ya maua. Kuna baadhi ya manukato, hasa manukato ya kiarabu au manukato ya vanila. Ni manukato ambayo yananukia vizuri sana. Yanakufanya ujihisi vizuri.

Mahali ambapo pa kihistoria ningependa kutembelea nchi ya Egypt. Hiyo ni sehemu ambayo panaonyesha historia ya kipindi hicho. Ni sehemu ambayo navutiwa nayo. Sana.

Hapana, mimi siyo mpenzi sana wakupiga picha. Mimi siyo mpenzi sana wa kupiga picha. Huwa sipendi sana kupiga picha. Japo ninavutiwa mara chache. Ninajikuta napiga picha. Ila siyo mpenzi sana wa kupiga picha.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani. Mara nyingi huwa napenda kufungulia mziki. Ninapenda kusana kufungulia mziki. Ninapofungua mziki. Ninajihisi ya amani. Ninajihisi furaha. Ninaweza kutoa hisia zangu za ndani kabisa.

Ninapoanza kazi, kwanza kabisa huwa ninamshukuru mungu kwa hiyo kazi. Ninamshukuru mungu kwa hiyo amani, ninayoipata ndani ya hiyo kazi. Kwa kabisa, kabla ya kuanza chochote, ninapopata kazi, huwa ninamshukuru mungu.

Hapana, sijiawahi kushiriki mashindano yoyote. Japo natamani kufanya mashindano yoyote hasa katika maswala ya uwekezaji kama vile hisa na vingine. Lakini sijiawahi kushiriki mashindano.

Hali ya hewa ya leo ni mabadiliko. Inamabadiliko mengi. Asubui kulikuwa na wingu zito sana lenye kuashiria mvua. Lakini ilipofika mchana hali ya hewa ikabadilika kukawa na jua kuliko mvua.

Hapana. Sijawahi kujifunza kupiga gitaa. Sijawahi kujifunza kupiga gitaa kwa sababu. Sivutiwi sana na muziki. Bali ninapenda kusikiliza muziki.

Ninatoa sadaka pia ninatoa michango. Utegemea na nini ninachokitoa? Ninatoa sadaka katika misikiti kama michango. Ninatoa katika sherehe, katika harusi, katika misiba.

Ndiyo ninapenda kula popcorn sana na ni mara nyingi sana huwa nanunuwa popcorn ninapotoka sehemu mbali mbali kama vile cinema au hata barabarani. Ndiyo ninapenda sana sana kula popcorn.

Tunda langu pendwa ni nanasi, ninapenda sana nanasi. Nanasi ni tamu, ninaweza nikalitumia kwa juisi, lakini pia ninaweza nikalitumia hivi hivi kawaida kama tunda. Kwa tunda langu, tunda langu pendwa ni nanasi.

Hapana, huwa sipendi kuzungumzia kuhusu siasa na sijawahi kuvutiwa kuhusu siasa. Japo na amini siasa ni uhuru wa kuweza kuisimamia demokrasia ya nchi au ya sehemu. Hivyo sivutii kuongea.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini kuishi huko kunategemea na sababu iwe labda, kuna changamoto ya internet, au kuna changamoto yoyote, lakini napenda zaidi.

Ninankoja barua pepe kumi kwa siku. Ninapotuma taarifa mbali mbali. Ninakuwa na subiria barua pepe kutumiwa kazini. Mara kumi.

Ndiyo, ninapenda kukimbia. Kukimbia ni moja ya mazoezi makubwa sana ambayo yanakuwa yananiimarisha, yanajenga afya yangu, ya mwili, na ya kiakili. Hivyo napenda sana na najitahidi kupenda kukimbia. Mazoezi ya kukimbia.

Ninatumia simu yangu kujifunza vitu mbali mbali kwa sababu sio tu kupata tarifa kupigiana simu kujuana hali lakini pia simu yangu inatumika kunipa pesa lakini pia kunipa fursa.

Ndio, ninapenda kupika. Ninapenda kupika vyakula mbali mbali kwa sababu vyakula kama samaki, nyama maharage, kuku, vyakula kama vile mishikaki. Ndio, mimi ninapenda sana kupika.

Ninapenda kucheza mchezo wakarata. Mimi binamsi napenda mchezo wakarata. Mnapokuwa mko wengi mkacheza mchezo wakarata. Unajumuishi watu watano mpaka sita. Kwa hiyo mimi napenda sana mchezo wakarata.

Ninawasiliana na wafanyakazi wangu vizuri kwa njia ya simu, kwa upendo, kwa heshima, lakini pia ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa kuakikisha kwamba lengo letu la kazi linafikiwa ndani ya muda mwafaka.

Ndio, ninaweka picha zangu mtandaoni. Kwa sababu picha zozote mtandaoni ni kama utambulisho wako. Ili watu wakujue, hili watu waangalie namna gani ya kuwasiliana na wewe. Ni lazima wajue picha yako. Kwa hiyo, ndio mimi ninaweka picha zangu mtandaoni.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya manukato. Harufu ya manukato kama vile udi. Perfume ambazo zimetulia. Ndizo ambazo nazipenda. Kwa hiyo harufu ninawipenda zaidi ni harufu ya manukato. Mazuri sana sana sana.

Kila siku asubuhi ninapoamka kwanza, ninasafisha ndani kwangu, ninasafisha mazingira yangu, lakini pia ninaandika yale yote ninaotaka kuyakamilisha kwa siku hiyo na malengo yangu yote ya siku hiyo nahakikisha nayafikia kwa wakati.

Ndio, ninapenda kuangalia nyota. Hasa wakati wa usiku, ninapenda sana kuangalia nyota. Ni mazoea ambayo nahisi watu wengi wamejiekea kuangalia. Kwa hiyo ndio, ninapenda kuangalia nyota.

Ninahisi kusubili kwenye mstari? Ninajihisi vizuri kusubili kwenye mstari kwa sababu ni utaratibu. Na ili ufuate utaratibu ni lazima mtu wa kwanza aloanza, awai, kupatiwa huduma na mwingine yafate.

Ndoto yangu kubwa sana ambayo nita itimiza ni kuwa mfanya biashara mkubwa lakini pia ni kuwa mfanya biashara ambaye ana pesa nyingi sana. Ndoto yangu kubwa pia ni kupata pesa nyingi kupitia njia mtandao.

Hapana. Mimi sio mpenzi sana wakuogelea. Sipendi kuogelea. Sipendi kuogelea. Sijawai kuvutiwa na kuogelea. Ndiyo mana siogelei. Tufauti na vitu vingine kama kucheza, kuimba napenda. Lakini mimi sipendi kugelea.

Mimi napenda zaidi kucheza kuliko kutazama video. Katika kitu ambacho navutiwa katia michezo na kucheza, mimi napenda sana kucheza. Kucheza siyo tu kuna nipa burudani lakini pia kunaifanya afya yangu kuwa imara. Mimi napenda zaidi kucheza kuliko kutazama michezo.